Napenda kula wali au ugali mimi kibinafsi mimi kama mwenye wa chumba changu na mwenye naishi katika chumba changu napenda kula wali haswa wali wa nazi. Ni wali ambao tunaouunda jinsi ipasavyo unaupika unaiva unakuwa wali mtamu ambapo pia ila wali wa nazi tunauweka iliki ambayo inaleta harufu nyingine tamu sana ndani ya ule wali sasa napenda kula wali wa nazi katika chumba changu ugali mimi situmii ugali mara kwa mara ilhali wali ninautumia kila saa na kila mara napenda kula sana wali wa nazi wali huu nilipendekezwa na kufunzwa na mama yangu wakati nikuwa pale mdogo pale kwa umri wa miaka ndogo pale pale, tulilelewa na wali wa nazi. Haswa hivi adi wa sasa mimi napenda wali wa nazi na nafurahia sana kula wali kila wakati.

Nchi ningependa kutembelea ni nchi ya umarekani. Ningetamani sana kufika katika lile nchi. Jinsi ya kutamani hili nchi. Ni kwamba muna historia hadi wa sasa. Kuna wakati fulani ukifika kunakuwa na barafu ningependa sana kufika pale niweze kucheza katika hilo barafu. Niweze kuliona mimi mwenyewe na kupunga huo upepo wa baridi pia ninapenda huko sana kitu ninachopenda tu kwenda kuona sana sana haswa ni hilo barafu katika nchi ya Marekani. Nahisi sasa nafikiria, nikifikiria safari yangu wakati nitapata pesa ya kusafiri huko. Najawa na furaha mpwito mpwito. Nikifikiria jinsi nitakavyo furahi kukua katika lile nchi na kuweza kucheza na barafu. Ningependelea sana sana siku mmoja niweze kufika katika nchi ya umarekani.

Juzi na wianisha kazi na maisha ya kibinafsi ni sababu nina muda wa kutosha kwenye kazi ninayoifanya na niko na siku ambazo if ni kutoka jumatatu hadi juma nne ni nakuwa nikona muda mwingi sana wa kazi na muda wa kibinafsi wa maisha ya kibinafsi. Nakua nikonao katika pale wikendi ambapo pia napata wakati mwingi sana wa kupumzika na kufanya yale mambo ya yangu ya kimaisha na ya kibinafsi. Wakati pale kazini nakuwa na muda mwingi sana wakukua kazini na mimi kile ninachotamani ni kukua kazini kila saa kila wakati. Kukua na muda mwingi wa maisha ya kibinafsi sio kwema kabisa naweza tamani sana niweze hata kupata kazi nitakayo kwa kwenye kazi bila kuwa na muda wa kimaisha hivi ndivyo jinsi unawiaisha kazi na maisha ya kibinafsi.

Ndio, napenda kujaribu vyakula vipya kama juzi tu, nilijaribu kupika chakula kimoja, chakula samaki na ugali. Chakula ambacho nimeona watu wengi wakipika kwa muda mrefu ilhali mimi sijawahi jaribu kupika samaki pale pale na ugali. Nilipenda kupika hiki chakula kwa maana niliona rafiki yangu akiwa amepika na akaposti pale kwenye mtandao. Akasema wengi wajifunze kupika hiki chakula ni kitamu mno. Nilijaribu kukipika na nimekipenda chakula hicho ndio maana nimejaribu sana kuvipika vyakula vipya napenda sana kupika vyakula vipya pia kujaribu tu kwa maana kila kitu tunajaribu tu kwenye hili dunia wakati pale unavyojaribu kupika kitu kipya ama chakula kipya umepata somo umeongeza maarifa juu zaidi ya jinsi ulivyokuwa unajua.

Je, unavaa saa. La hasha, mimi, sivai saa. Sababu ya kutovaa saa mwili wangu wakati ninavyovaa hizi saa. Kuna saa zimeundwa na vyuma tofauti tofauti. Ambavyo vikishika mwili wako linaacha ngozi yako inaanza kubadilika na kukua ngumu. Na kuleta tule tu vitu unajikuna jikuna. Ndiyo maana sipendi kuvaa saa. Ilihali natumia saa iliyo katika sehemu yangu. Na saa iliyo katika ukuta ya nyumba yangu. Ambapo nimeiweka na angalia saa wakati nahitaji kujua muda fulani. Ama wakati nahitaji kujua muda fulani natumia rununu yangu au simu kuangalia saa. Ilihali mimi sivai saa kwenye mkono wangu. Sababu mkono mwili wangu ni mwingine hapa nikinguswa na chuma kidogo hivi naanza kudhofika. Ndiyo maana sipendi kuvaa saa ilhali ninaitumia saa kwenye simu langu.

Unatumia muda wako wa bure vipi? Jinsi ninavyo tumia munda wangu wa bure ni hivi. Wakati niko na muda wa bure natumia wakati huu kwenda kutembelea nyanyangu na babu yangu maana hawa watu ni wazee sana na natamani pia kukuwa nao wakati mwingine. Haswa vile pia wao hutamani kuwa nami wakati mwingine. Wakati wa munda wangu wa bure, natumia pia kusoma vitabu vingi mbali mbali vya historia na vitabu vya kiswahili. Sababu mimi kama jinsi mimi ni mfanyikazi katika pale bustani, katika pale maktaba na tunapenda sana kusoma vitabu vingi na tofauti tofauti. Wakati wangu wa muda wa bure nautumia katika jambo kama hilo ama kutembelea hao wazee wa kale sababu unapo watembela unambiwa pahali pana wazee hapakosi neno. Maneno yao huwa matamu.

Jinsi ninavyofanya wakati nahitaji msaada kazini pale kazininwakati mwingine unaweza kufuata jinsi umepanga mpangilio wa tukio la vitendo utakavyovitenda hiyo siku ilhali kwa mbahati mbaya au nzuri ukaweza kuwa hauna muda wa kutosha inabidi sasa unahitaji msaada pale kazini kutoka kwa wenzako wakati huo wa msaada naenda napata rafiki yangu namweleza jinsi matukio yalivyo jinsi nina mpangilio wa hiyo siku na mambo ninayo mbele yangu wakati nimemweleza naeza kumuomba anisaidie anipe msaada pale kazini wakunisaidia ili kumaliza hili jambo kama ni ku ku kuandika vitabu majina ama ni kuweka tarehe namuomba tunasaidiana na hilo jambo linakamilika hivi ndivyo jinsi ninafanya wakati nahitaji msaada kazini.

Ushauri ningependa kumpa mtu anayeanza kazi ni kwamba, unapoenda pale kazini, jua kinachokupeleka pale ni kazi, wala si kazi zingine ziko nje ya kazi yako. Jua kazi inayokupeleka pale kazini na usiwe na maneno mingi na watu. Sikiza wakubwa wako, jitayarishe kuwa na muda wako wa kutosha, jipange, enda eleza, andika pahali, hatakama ni kwa dawati lako, pahali unapoweza kuona asubuhi unapofika kazini, mpangilio wa siku yako, kuwa na mpangilio wa matukio. Usiweze kwenda pale kazini na kuanza kutembea tembea huku na kule ukiwapa watu maneno ukasahau kazi yako na ufanye kazi kwa bidii, usisikize mtu na usifuate maneno ambayo ni ya kuwaoganisha wafanyakazi wenzako wala wakubwa wako hivi ndivyo tu naweza kumshauri mtu anaye anza kazi.

Unapenda chakula cha haraka je? Hapana mimi sipendi chakula cha haraka. Nina sababu moja tu ya kutopenda chakula cha haraka chakula cha haraka au chakula kilichopikwa cha haraka na kwa haraka pia kwa muda wingi na wakati mwingi chakula hiki hakiivi jamani. Wapata pale unapokula chakula hicho tumbo linaanza kukusumbua. Tumbo li naanza kukupambana na wewe. Hali ya tumbo si jema vile. Ndiyo maana sipendi chakula cha haraka. Napenda chakula kile mtu ametumia muda wake, polepole akakipika kikaiva. Na chakula ambacho kimepikwa kabisa unakiona kimeiva. Ili kusaidia afya yangu ya mwili iwe njema ndiyo maana mimi sipendi chakula cha haraka ilhali chakula ambacho si cha haraka kimetumia muda mwingi palepale kupikwa.